Je, unapenda upepo au AC? Hio, mimi napenda upepo kwa sababu ni hali ya hewa ambayo ni ya asili kabisa. Haitegemei matumizi ya mashine ambayo inaweza kuchakata hewa na kuleta ubaridi, ambayo ni AC. Ki uhalisia kwa kutumia upepo hata mapafu yanapata hewa ilio safi na salama. Lakini mtu unapotumia AC kuna aina fulani ya hewa inakuwa na kemikali kwa umbali ambazo zina madhara kwenye mapafu. Kwa maana hio, kwa nyakati nyingi za joto mimi huwa natoka nje nakaa kibarazani na punga upepo. Hata ninapokuwa ofisini, AC huwa natumia mara chache hata nikiwa kwenye gari yangu ni mtumizi wa AC kwa mara chache sana.

Unatumia muda gani mtandaoni kwa siku? Mtandaoni ua natumia muda mwingi kwa kweli. Natumia kwanza kwa barika, kuburudika, kuperuzi, kufanya mambo mengi mengi mawasiliano. Kwamanayo ninapokaa mtandaoni, ua nafanya shughuri nyingi sana. Niwe mkweli, napenda sana kufanya shughuri ambazo zinanijenga. Kama kwabarika naweza nikajua mambo tofot tofot. Kwa manayo kwa siku unweza kuta nimekaa masaa labda mawili, yote yametumika mtandaoni kweza kupata hizo taarifa zote na kuangalia shughuli zinazonendelea duniani na kuwasiliana na ndugu, jamaa na marafiki. Kwo ninatumia muda usiopungua masaa mawili kwa siku. Mtandaoni kufanya shughuli zangu hizo zote.

Unatazama video wapi mtandaoni? Video mtandaoni mimi natazama sehemu tofauti tofauti. Nadhani ipo mitandao nguli ambaoyo inatambulika kwamba hii ni mitandao mahususi kwa ajili ya video. Sasa ninapokuwa mtandaoni kwanza hua natumia sana mtandao wa youtube kutazama video. Lakini kwenye youtube sana sana naangalia miziki na dokumentari. Lakini kuna mtandao unaitwa Goojara huu mimi huwa natumia sana kuangalia movie za aina ama filamu za aina tofauti tofauti. Pia nina tazama kupitia mtandao wa Rambo. Mtandao wa Instagramu, Facebuku kote huko naweza nikapata video na nikazitazama hata kwenye jukwaa la X.

Unafanya nini wakati wa mapumziku wa mchana? Jambo jema. Wakati wa mchana, mimi bwana huwa nalala. Nalala sana sana sana. Ata usingizi ambao wakati mwingine unakuja na ndoto kabisa. Kwa hiyo bwana mimi niwe mkweli ni kwamba ni raha kusiki. Kupata fursa kama hiyo adhimu kabisa. Sasa mimi kwa kuitumia kulala huwa naamini kabisa. Ni wakati sahihi wakati huo sababu ninapoamka huwa naamka na nguvu nyingine mpya ambayo inaniwezesha mimi kusimamia, kutekeleza na kutimiza majukumu yangu yote kwa weledi. Kwa umakini kabisa na kwa raha zote mustarehe kwa sababu akili inakuwa imesha changamka. Na ina uwezo kufanya mambo mengi kwa huo mapumziku wa mchana, mimi huwa na lala.

Eleza hali ya hewa ya leo. Labda ni jua mawingu au mvua. Hali ya hewa ya sasa ina mawingu mawingu na jua kwa mbali. Lakini mvua hapana, sidhani kama kutakuwa na mvua. Unajisikiaje kuhusu joto au baridi. Mimi ni mpenzi wa baridi na siyo baridi kali wala siyo joto kali. Yaani hapo katikati ya joto na baridi. Raha sana. Umevaa nini sababu ya hali ya hewa ya leo sababu ya hali ya hewa ya leo nimevaa track suti juu na chini na tishati kwa ndani ili hali ya hewa iwe rahisi je unapenda aina hii ya hali ya hewa ndiyo. Napenda kwa sababu sipendi hali ya hewa yenye ujoto sana au baridi sana unataka kufanya nini katika hali ya hewa hii unataka kufanya nini katika hali hii ya hewa kuendelea na shughuli zangu za kila siku. Kazi za ofisini, kazi kama hii ninayofanya na biashara zangu binafsi.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Kiongozi mzuri lazima awe muadilifu. Kiongozi mzuri bwana lazima awe muamenifu. Awe na uwoga na pia awe na hofu ya mungu. Kiongozi akikosa izo sifa, atakuwa fisadi, tapeli, mlanguzi, jambazi. Ata thulumu uma, hatotenda haki, hatosimamia ukweli, na atazidi kuwafarakanisha wananchi, kwa bagaza, kwa bananga, na kuwakikisha ya kwamba maisha yao, hayawibora, yanazidi kuwa magumu siku baada ya siku. Kwa kweli inaumiza sana na mimi ni nasema kiongozi mzuri lazima awe na stifa nilizo zitaja. Akiongozwa na hofu ya mungu ili atende haki kwa watu wake anaowaongoza.

Mafanikio gani ya binafsi unayo yathamini kazini? Nina mafanikio mengi kazini, lakini maswala ya heshima niliyoijenga mbele ya umma ule katika ofisi ninaofanyia kazi ni maswala ambayo, ni mafanikio ambayo nina yathamini sana. Kwani heshima yangu itakapovunjika ndipo utakuwa mwanzo wa kudharaulika mbele ya macho ya umma ule ambao ninafanya nao kazi. Kwa maana hiyo hio heshima niliyoitengeneza. Ustaarabu ambao watu wanaamini ninao kwangu mimi ni mafanikio kwa sababu yamekua yakifungua fursa ya kazi nyingine za kuaminika na watu. Watu wanajua kabisa kwamba mimi ni mtu mbaye unaweza ukaniamini na jambo na nikalisimamia kwa haki na nikalitekeleza ipasavyo. Kama itarajiwavyo.

Unaandaa ripoti za kazi vipi? Ripoti za kazi ninaziandaa kwa namna mbili. Namba moja, ninaziandaa kwa kutumia programu ya Excel. Namba mbili, ninaanda kwa kutumia programu ya PowerPoint. Programu ya Excel, ninatumia kuchambua na kupangilia data na matokeo yote katika hali ya maandishi. Ili kusudi mchambuzi aweze kuwa na data zote kwa kina na upana wake. Alafu programu ya PowerPoint ninakwenda kutengeneza summary fupi ya zile data za kwenye Excel na kuziwasilisha kwa bosi wangu kwa njia ya sauti na uchambuzi wa kina kwa kuelezea ili bosi apate uelewa wa zile ripoti zote.

Je, unapenda paka au mbwa. Hawa ni wanyama wawili ambao wanafugwa nyumbani. Paka anafugwa na mwanadamu na mbwa anafugwa na mwanadamu. Na wote wako nyumbani. Paka atakupa manufaa ya kukamata panya. Wadudu kama nyoka lakini mbwa atakupa manufaa ya ulinzi na urafiki. Mimi binafsi napendelea kuwa na mbwa. Aina ya German Shepherd Ambaye mbwa huyu asili yake ni ujerumani. Ni mbwa mzuri sana kwa shuguli za ulinzi na usalama. Ni mbwa mbaye anaweza, akanipigania, ninapokuwa sipo. Hivyo nyumba yangu inakuwa na amani na usalama. Unatawala kwa sababu ya ushujaa na ushupavu wa mbwa huyu. Kwa maana hiyo ukichukua mbwa na paka mimi nitakumbia ninapendelea zaidi mbwa kuliko paka. Paka si rafiki kama mbwa. Paka hanipi manufaa kama ya mbwa. Hivyo ninapendelea mbwa dhidi ya paka.

Ni somo gani ulilolipenda shuleni? Mimi shuleni nimependa masomo tofauti tofauti katika ngazi za shule tofauti. Wakati nasoma shahada ya udhamili, nilikuwa napenda maswala ya utengenezaji wa mifumo ama programming. Wakati nasoma shahada, nilikuwa napendelea hilo hilo pia. Lakini, shuleni, shule za msingi na awali nilikuwa napendelea sana hisabati. Mimi nilikuwa mwana mahesabu mmoja matata sana mzuri sana wakuaminika. Nilikuwa ninahakikisha ya kwamba yaani hesabu sikosi tisini na nane ya mia. Hizo alama zilikuwa zinanifanya nijione bora na maridadi kwani nilikuwa napendelea sana hesabu wakati niko shule. Au tunaita somo la hisabati.

Je umewahi kufanya yoga? Hapana. Sijawahi kabisa katika maisha yangu yote mimi kufanya yoga. Lakini pili yoga ni suala ambalo limehusishwa na maswala ya kiimani na linakinzana na imani ambayo mimi nimeishikilia. Sasa kama ni hivyo mimi hujiepusha makusudi kabisa kuepukana na mambo kama yoga ili nisije nikajikuta kwenye mtego wa shetani. Yoga si nzuri kwangu sipendi kufanya, sitaki kufanya, sitaka kufanya na siiamini. Ni bora nikafanye mazoezi mengine ya viungo na mwili lakini sio kufanya kitu kinachoitwa yoga hapana. Mimi sifanyi yoga na sijawahi kufanya yoga.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Mtaa wangu mimi naupenda kwa sababu ya aina ya watu ambao wanaishi katika huu mtaa. Ni watu wema, watu wazuri, watu livu, hawana vurugu, ni marafiki. Hizo ndizo sababu kuu ambazo imenifanya mimi niupende huu mtaa. Lakini, kitu kingine, upatikanaji wa mahitaji yangu ya kila siku. Situmii nguvu nyingi kupata ni nachokihitaji kutoka mtaani kwangu. Ni rahisi. Kwa maana iyo, ninapenda maisha ya mtaani kwangu kwa sababu ya vingi ikiwemo mahitaji, nikihitaji nyanya, nikihitaji vitunguu nikihitaji ndimu, limao, nazi, mchele, mboga, kwa ajili ya kwenda kufanya mapishi ya chakula, nile mimi na familia yangu. Sina haja ya kwenda umbali mrefu, lakini huduma za kijamii, hospitali, shule, vyote vinapatikana kwa urahisi sana.

Je, unavaa saa, ndiyo, mimi ni mvaaji mzuri sana wa saa na, nina saa nyingi sana. Nina saa za Hublot, nina saa za Jacob and CO, nina saa ya Patek Philippe, nina saa ya Rolex. Hizo ni saa ambazo mimi ninazo, lakini pia nina saa ya Richard Mele. Hizi ni aina kubwa sana za saa duniani na mimi ni mvaaji wa hizo saa. Na kila ninapovaa huwa naangalia inaendana na nguo yangu. Inanipendeza. Namna kama hiyo, sivai saa ilimradi nimevaa saa. Lazima niendane na mtoko. Lakini pia saa inanisaidia mimi kupata muda. Nikiwa katika shuguli zangu. Nipo kariako na itaji kupangilia mambo yangu muda. Saa inanionyesha sasa hivi ni saa fulani. Na natafakari natakiwa kuwa hapa. Hivyo ndiyo maana napenda kuvaa saa. Na ndiyo mimi ninavaa saa.

Msimu gani wa mwaka? Unaupenda zaidi? Mimi naupenda msimu wa mwisho wa mwaka. Mwezi wa kumi na mbili, pale mwaka unapokuwa ukingoni, kwa sababu unapata kukutana na ndugu, jamaa na marafiki, lakini ni msimu ambao unakuwa na siku kuu zilizofuatana.

Unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini? Pale mimi ninapohitaji msaada kazini kwanza huwa naangalia aina ya msaada ninaouhitaji. Je, ni msaada wa kiafya, ni msaada wa kikazi, ni msaada wa kindugu, ni msaada wa kirafiki. Kisha ninamfuata mtu ambaye anaendana na aina ya msaada ninaouhitaji, kwa mfano. Nikihitaji msaada wa kirafiki, nitaenda kumuona rafiki. Nikihitaji msaada wa kindugu, nitaangalia kama kuna mtu tumefika level ya undugu, nikihitaji msaada wa kiafya, basi nitawafuata watalam wa afya ambao wamewekwa kazini pale kwa ajili ya kutusaidia sisi tukipata changamoto za kiafya, nikihitaji msaada wa ki ki kirafiki, nitafanya hivyo na wakikazi, nitamuona muusika na mtaalam wa maswala, kwa mfano. Nikihitaji maswala ya kazi ninayofanya nisaidiwe na nimekwama basi nitamtafuta yule mwenye ubobezi zaidi yangu ili aweze kunisaidia.

Unacheza na nani mara nyingi? Mara nyingi mimi huwa nacheza na watoto wangu, mke wangu, marafiki zangu, napokuwa na watoto huwanafurai zaidi kwa sababu wanaweza kumjua babayao kilaisi. Tunafukimbizana, kimbizana pale. Tukikaa, nikiwafundisha fundisha vitu wakati wa michezo, tukawa tunataniana taniana. Kwa hiyo mimi napenda kucheza mara nyingi zaidi. Na watoto wangu, lakini kuna mara chache sana ambazo tunakwenda kucheza mpira na marafiki. Jamaa, ndugu, lakini pia tunacheza mchezo wa drafti, tunacheza michezo kama hiyo, ni mizuri, ni mizuri, ni mizuri, ni mizuri sana. Inapendeza, inapendeza sana. Ni michezo mizuri.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Uzalishaji bwana unaongezwa kwa namna nyingi. Lakini namna kuu za awali ni kuanza kupenda kujifunza. Kujifunza kila siku na kufanya mambo tofauti tofauti kutokana unachojifunza. Kufanya mazoezi cha kujifunza lakini kusikiliza na kujaribu mbinu tofauti tofauti ambazo ni mpya tofauti na kile ambacho we unakifanya. Kwa mana hio ukiongeza ujuzi na mbinu moja kwa moja unajikuta kwamba inashindikana wewe kutokuweza kuzalisha zaidi. Kwa hio lazima tu utazalisha zaidi. Na kitu kingine ni kuwa tayari kujitathmini kila baada ya muda ili kuweza kujua mara ya mwisho uliishia wapi na kwa nini ulikwama na namna bora zaidi ya kuweza kukuboreshea wewe kile ambacho unakifanya. Hiyo ndiyo namna ya kuongeza uzalishaji waangu.

Mandhari gani nzuri umewahi kuona? Nimewai kuona mandhari nyingi, nzuri, lakini moja nilikuwa limesimama juu ya kilele cha mlima kilimanjaro. Jinsi ulivyoiona dunia kutokea upande ule kwa umbali. Ni mandhari nzuri sana, nikaliona jua linavyochomoza kutokea katika mandhari ile. Ni nzuri sana, lakini pia nimesimama juu ya ngolongolo kreta. Katika kreta ya mbuga ya ngolongoro na kuangalia ule uwanda wote ni mandhari nzuri sana lakini imesimama sehemu moja kuiangalia bahali ya hindi juu ya gorofa la jua lilotana namna ulivyoiona mandhari ni nzuri sana ya kuvutia hizo mandhari ndizo mandhari bora kwangu lakini pia wakati nasafiri kuelekea nyandha za juu kusini nikiwa mbea nimeona mandhari za kuvutia sana ambazo ni nzuri kwa kweli hizo ndizo mandhari nzuri sana ambazo mimi nimeziona.

Chakula gani unachokipenda zaidi? Mimi bwana hupendelea zaidi nyama ya kitimoto. Nikipata nyama ya kitimoto pamoja na juisi ya ukwaju. Basi, roho yangu inasuzika kabisa. Juisi ya baridi ya ukwaju. Nyama ya kitimoto ya kutosha. Lakini tukikosa hapo basi nyama ya mbuzi. Mimi napenda vyakula vya proteini zaidi kuliko mawangawanga. Nyama ya mbuzi ya kutosha. Nikipata nyama ya mbuzi nyingi huwa nafurahia kabisa. Kwa hiyo kitimoto, nyama ya mbuzi nashushia na juisi ya ukwaju. Koo langu linasunzika. Yani unaniona na wewe seka jinsi ninavyofurahia chakula. Nakula hicho chakula kwa raha mustarehe. Napendezwa na kitimoto na juisi ya ukwaju ama nyama ya mbuzi na juisi ya ukwaju. Kitimoto nyama ya mbuzi. Tukienda mbali ni kuku wamechomwa vizuri pia napenda kula.

Niambie kuhusu manzaro kutoka dilishani mwako. Sasa kwanza sio manzaro, ni mandhari. Mimi nyumba yangu niliojenga ni kagholofa kapo juu ya mlima. Kwa maana hiyo nikiangalia upande wa kaskazini nauona mji wote wa daresaalamu jinsi ulivyo chini mzuri ukivutia na jua linavyochomoka. Ni hivyo ndivyo nikitazama nje. Labda ni miti majengo au barabara. Miti ni mingi, majengo ni mengi na barabara vyote huwa mimi ninaviona je, unakumbuka ni wakati gani wa siku hupenda kutazama nje wakati wa alfajiri, wakati wa jioni huwa napenda na wakati wa usiku kuona jiji linavyowaka mataa hapa daresaalam ni nini kinachobadilika nje kutokana na msimu mala nyingi huku ni pakijani tu pazuri hapabadiliki unahisi vipi ukitazama nje ya dilisha raha mustarehe. Kwa sababu ya jumba nililojenga linanipa mandhari mzuri sana.

Unapendelea mwanga mkali ama mwanga wa kati mimi sipendelei mwanga kabisa inajulikana sipendelei mwanga kwa namna yote ile hivyo wakati nimetulia chumbani mwangu huwa na zima taa kuwe na giza kabisa hivyo ndivyo namna ambavyo mimi napenda kukaa na sisikilizagi sana watu wanataka nini, bali naangalia mimi nataka nini kwa hivyo nalazimisha nikae kwenye giza ndio maana sikaagi sebuleni. Huwa nakaa zangu chumbani kwangu. Nikiwa nime zima taa kwenye utulivu hakuna vurugu ya aina yoyote. Nikiwa nimekaa kwenye giza. Lakini majira ya mchana. Huwa nafunga pazia moja ili kupunguza mwanga mkali. Kuwe na utulivu. Ndani ya nyumba yangu hivo ni ukweli mimi napendelea sana. Kukaa maeneo ambayo mwanga sio mkali. Kwenye kagiza giza Kanako elekea mwanga wakati. Ndio.

Unahifadhi pesa vipi? Mimi pesa ninahifadhi benki. Ninaweka pesa zangu zote benki, na nyingine naweka kwenye kibubu. Kwenye kibubu huwa na nazivunja mwisho wa mwaka. Lakini, kuna fedha ambazo, ninaziwekanga ofisini kwenye kabati. Nina kakabati kakuhifathi fedha, kana funguo na loki. Unakaloki vizuri kale kakabati. Hawezi mtu yeyote kufungua, kuchukua pesa aina yoyote. Hivyo huko ndiko ninako hifadhi fedha. Na nahifadhi fedha nyingi sana.

Niambie kuhusu shughuli zako za siku za mvua. Unaweza kushiriki ni nini hufanya wakati wa mvua kuu. Mvua sio kuu ni kubwa. Wakati wa mvua kubwa. Sasa wakati wa mvua kubwa mimi hutoka nakukaa kibarazani ama kwenda kucheza kwenye mvua kwa sababu napenda sana maji ya mvua. Labda unaweza kueleza kama unapenda mvua, au la ndiyo mi napenda sana. Sana napenda mvua. Je, unakumbuka siku ya mvua, uliyoifurahia zaidi. Juzi tu hapa, imetoka kunyesha mvua. Nilifurahi na nilikuwa nje nikacheza na watoto wangu. Ungependa kueleza jinsi mvua, inavyobadilisha mpango wako, hapana. Mara nyingi ha ibadilishwi kwa sababu ni magari. Kwa maana hiyo, huanafika maeneo ya tukio hata kama kuna mvua. Unahisi nini wakati unasikia sauti ya mvua? Raha tupu, raha na natamani kwenda kucheza kwenye mvua.

Unapenda kuandika au kuongea? Mimi napenda kuandika na napenda kuongea. Kwa kirahisi zaidi, mimi ninapenda kufanya vyote hivyo. Na hua nafanya mara kwa mara na ni mwandishi. Nimekuwa nikiandika mashairi, nimekuwa nikiandika ngonjera, nimekuwa nikiandika hadithi. Na huwa napenda sana kuongea ama kupiga soga. Nikikana watoto wadogo huwa tunapiga soga. Mpaka jua linazama, kisha wanakwenda kulala. Hivyo huwa naongea mara kwa mara. Napenda sana maswala ya kuongea. Na maongezi yangu yanakuwa ya mada tofauti. Yanaweza yakawa ya siasa. Yanaweza yakawa ya utamaduni. Yanaweza yakawa ya kielimu, ya kidini, ya kiroho maongezi yanakuwa ni aina ya tofautitofauti kwa kweli kwa mana hiyo mimi napenda vyote kuongea pia napenda kuandika.

Unasherehekea siku yako ya kuzaliwa vipi? Aah nasherekea kwa namna tofauti tofauti siku yangu ya kuzaliwa. Lakini kwanza suala zima la kutokuzurula. Ninafanya hivyo, ninakaa na familia, tunakula, tunakunywa. Na siendi mbali na nyumbani. Lakini ikitokea tunaenda mbali, basi ntambeba mke na watoto na familia yangu nzima. Tutakwenda kwenye hoteli nzuri kwa mfano hoteli ya Serena. Pale Posta ama Haryat pale Yuali Rotana. Tunaenda kutulia pale na kuburudika. Na kufurahi. Hivo ndivo namna ambao na sherekea. Lakini pia ni muhimu kukawa na keki. Keki moja kubwa sana ya Gorofa. Keki moja ya Kibambe sana. Ni ujanja ujanja tu tunafanya. Kuleta keki kubwa. Tunafurahi, tunakula.

Ndoto yako kubwa ni nini? Miba na nime muwacha. Ndoto yangu kubwa ni kumiliki magari, majumba, mandege, makampuni, gari nazo zitaka. Ni Ferrari, Subaru, Lamborghini, Lamborghini Urusile. Iyo ni gari ya ndoto yangu kwa ukweli. Lakini bwana niwe mkweli. Kufikia ndoto sio jambo dogo. Inaitaka ukae chini upambane. Ujitoe. Ujitume. Uwe tayari kuumia. Ujitoe sadaka. Nami niko tayari kufanya hivo ndiyo maana naamini kwamba hizi ndoto zangu nitazitimiza. Si mbali sana kutoka sasa. Kwa sasa hivi ninamiliki magari. Lakini ni kiangalia hayana hadhi ya magari ambayo nataka kumiliki. Nina miliki nyumba kubwa sana lakini haina hadhi ya nyumba ambayo nataka kumiliki. Kitu ambacho mimi upendelea utaka kumiliki ni vitu vizito vikubwa vya gharama vya kitajiri.

Unapendelea baridi au joto? Mimi napendelea hali ya hewa ya katikati ambayo siyo ya baridi siyo ya joto. Kukiwa kuna baridi sana kwa kweli inatesa. Kwa mfano ukienda mikoa ya mbeya ya kule, nyanda za juu kaskazini mwa Tanzania, kukiwa na baridi ya kula aisee ni kali sana. Kwa maana hiyo mimi siwezi kuvumilia. Lakini pia ukiwa maeneo ya Zanzibar ama Dar es Salaam inatesa sana. Unajikuta upo katika nyakati ambazo unaumia kutokana na joto. Joto linakuumiza sana kwa maana hiyo mimi napendelea kukaa sehemu ambayo ina hali ya hewa ya katikati. Kama kihali cha hewa cha mwisho mwisho wa mwaka kunakuanga na joto lakini kuna kipindi kunakuanga na kahali ya hewa kazuri. Hapo katikati ya joto na baridi na hiyo ndio hali ya hewa ambayo mimi napenda kwa hiyo sipendi joto, sipendi baridi bali mimi napenda hali ya hewa ya katikati ya baridi na joto hiyo ndio hali ya hewa ambayo mimi napenda.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Haa, unajua bana matumizi ya plastiki hayaepukiki. Lakini, pale kila mara ninapoenda kununuwa bidhaa, huwa nasisitiza sana nifungiwe vifungasho ambavyo sio vya plastiki. Kwa sababu bwana plastiki inapooza, ikienda chini inatumia miaka mingi sana kuoza. Inaweza ikakaa mamilioni ya miaka ili iweze kuoza. Kwa maana hiyo inatuaribia sayari yetu, inachafua mazingira ya sayari yetu, na sisi wengi wetu hatupendezwi na uchafuzi wa sayari yetu. Sayari yetu ni kitu cha thamani sana ambacho tunakipenda na tunakijali. Na tungependa sayari yetu iendelee kudumu siku zote. Tuendelee kushuhudia sayari yetu kwa vizazi vijavyo vikiweza kupata nafasi ya kuishi katika sayari hii katika mazingira yaliyo bora na yenye mvuto. Hivyo ndivyo ambavyo mimi napenda.

Unajikinga vipi na jua kali? Namna bora ya kujikinga na jua kali ni kutumia kofia na mwavuli. Pia kukaa ndani na kuwasha kiyoyozi ama AC. Lakini mimi si mpenzi sana AC, hivyo siwasha sana AC, huwa nafungua madirisha. Hivyo ndivyo namna ambayo mimi najikinga na jua kali.

Unamahusiano gani na wazee wako? Mimi kwa ukweli ninamahusiano mema sana na mazuri Mimi pamoja na wazee wangu hatuna vurugu wala mfalakano wa aina yoyote ni amani, ni upendo na kila tunapo onana huwa tunakumbushana mambo ya msingi katika maisha. Hivyo tunamahusiano mazuri sana na hivi juzi mimi nimetoka kuwaona wazee wangu wote nyumbani kwao. Baba yangu nimetoka kumuona na mama yangu kule mjini arusha na nimekuta walikuwa wametoka merirani kufanya biashara zao za madini. Tuka kaa, tuka ya jenga tuka ongea mawili matatu kwa mara hiyo mahusiano yetu yako karibu sana. Ni ya ushirikiano, ya upendo ya kuonyana na kurekebishana na kujengana vile vile. Sio mahusiano tu ya baba na mtoto alafu shughuli imeisha yana maudhui mengi ndani yake na nimejikuta nikipendezwa na haya mahusiano na wazee wangu. Na mimi nina wasapoti kwa mambo ambayo wao wangependa na wao wananisupport kwa mambo ambao mimi napenda.

Niambie kuhusu filamu yako, unayoipenda zaidi. Unaweza kushiriki filamu gani? Na ni kwa nini unaipenda? Naweza kushiriki filamu yoyote ya ngumi kwa sababu napenda sana kufanya mazoezi. Labda ni comedy, action au drama. Ni action. Napenda sana mimi filamu za action kwa sababu ninashiriki mazoezi sana na niko fiti. Je, unakumbuka mara ya kwanza ulipoona hapana sikumbuki hiyo siki kwa kweli ntakuwa muongo. Ni nani alieleta hamu ya filamu hi apana kwa sababu ni mudamrefu kwa maana hiyo mimi sina kumbukumbu. Ningependa kuiona tena ndiyo ningependa kuiona tena lakini kwa awamu hii ningependa kwenda cinemax kuweza kuiona filamu hii kwa mara nyingine tena.

Je, unapenda kujaribu vyakula vipya? Ndiyo, napenda na hua najaribu mara kwa mara, vyakula vipya, tofauti, tofauti huwa nakula vyakula vipya mara nyingi tu katika maisha yangu. Hivu niwe mkweli, ninapenda kujaribu sana vyakula vipya, kila ninapopata fulsa. Basi hua najaribu chakula flani. Kwa mfano, mimi biriani sikuwahi kula kwangu kilikuwa ni chakula kipia. Hivi ni vyakula ambavyo vinatengenezwa na wahindi na ni vitamu kwa kweli. Hivyo nikajaribu chakula kipya ambacho ni biriani lakini nilikuta mtu anakula kenge. Hameweza kumtengeneza kama makange. Lakini mtu huyohuyo nikakuta ametengeneza panya. Panya buku likubwa limoja amelitengeneza kama makange. Nilivutiwa sana nikala. Kwa hiyo kenge, panya buku, makange yayo. Napendezwa na napenda sana kula hivyo vitu ni vitamu. Na nikiona chakula kipya popote mahala pengine. Kama chura nasikia wachino wanakula basi sitasita kula.

Unafuata matukio ya kima taifa. Ndiyo, mimi huwa nafuata matukio ya kima taifa mara kwa mara. Tena kwa sababu ni utumiaji mzuri wa mitandao ya kijamii. Pali nina pokuwa nimetoka katika shughuli zangu ofisini basi huwa natulia na kuanza kufuatilia kwa mfano. Jana nimeona taifa la marekani lilivyoweza kuingilia taifa la venezuela na kumkamata raisi wao. Ni kitu kipya katika wanda wa kidiplomasia. Na nimekua nikishangaa. Lakini pia naangalia kwa karibu sana vita ya Ukraini na Urusi. Ni vita ambayo inahitaji upeo mpana wa siasa za kikanda. Lakini maswala ya kifedha katika kima taifa mfumo kwa uchumi duniani na madeni la dunia lina vyoendelea. Na taasisi tofauti tofauti kama umoja wa mataifa. Napenda sana kufuatilia matukio yao.

Unasherekea mwaka mpya vipi? Mimi bwana mwaka mpya usherekea kwa kutembelea ndugu, jamaa na marafiki. Usherekea huu mwaka nikiwa na familia zaidi. Upenda sana kubadilishana mawazo, upenda sana kutathmini, mwaka utakavyokuwa, mwaka utakavyo kuenda. Namna ya kupambana, kuweza kujikwamua, kuweza kupata maendeleo. Hivyo uwa nafanya mambo mengi kwa nguvu sana. Kwa kujitoa sana ili niweze kuinuka na kushinda. Nathani wote tunajua kwamba maisha ni magumu. Kwa maana hio mimi utumia mwanzo wa mwaka. Kama kurekebisha mambo yote na kuakikisha ya kwamba nina kwenda kushinda naam kwa namna hiyo. Mimi ufanya hivyo. Hivyo ndivyo namna kwamba mimi usherekea mwaka mpya. Lakini pia kufurai na familia kula na kunywa hivo vitu siwesi kufisahau mke wangu na watoto huwa nawafanya wajiisi watu muhimu sana kwangu.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki? Mimi hufua nguo mara moja tu kwa wiki, lakini sifui kwa mkono. Ninafuliwa na mashini za kufulia nguo. Nina wajakazi wawili ambao huja kufua nguo zangu, hiyo mara moja kwa wiki. Wao huchukua nguo zangu zote mahali nilipowawekea na kuzipeleka chumba cha ufuaji, kisha kuweka kwenye mashini na kuzifua. Napenda baada ya pale zipigwe pasi, zinyooke, ziwe zimependeza. Napenda nguo safi za kuvutia zilizo pigwa pasi vizuri zilizo kauka vizuri. Ninapo toka nionekane mtanashati. Ninapo ingia kwenye gari yangu na ninapo shuka watu wanione kijana mtanashati mwenye mafanikio. Kutokana na kuvaa nguo zilizofuliwa vizuri. Hivo kuhakikisha nguo ninavaa mara moja na inafuliwa mara moja katika wiki yote.

Unashughulikia udhaifu wako vipi kazini? Kwanza huwa naanza kujitathmini kwanini nimekuwa na madhaifu? Kisha baada ya hapo huwa naangalia chanzo ni kipi je ni mimi ama ni mtu mwingine. Kisha baada ya hapo huanza kujijenga taratibu kwa kuzifuata hatua zifuatazo. Moja huwa nafanya mambo ya kusoma soma vitabu kuhusiana na hayo mambo na kusikiliza ushauri wa watu ambao wana uzoefu zaidi. Lakini mbili huwa najaribu kutafuta utulivu naenda mahala nilipotulia na kufanya yote. Lakini tatu huwa najaribu kuepuka sana kile chanzo tena kukumbana nacho. Na hata nikikumbana nacho kwa mara ya pili huwa nakuwa tayari kukabilia na nacho.

Unakaa hadi saa ngapi usiku? Mimi bwana usiku huwa nakaa mpaka majira ya saa nne, huwa ndio naingia kupumzika. Mimi sio kama ndugu yangu mmoja anaitwa Jacob Nyanga. Yeye saa nane, saa tisa ndio anaona kumekucha. Akisikia jogoo anawika, yeye ndio anaingia kulala na kakake mmoja anaitwa Jesse Ilomo. Watu wao ni mapopo. Hawalali kabisa. Hawalali, yaani wao usiku wanageuza mchana. Lakini si tabia nzuri hizi za kutokulala mapema usiku. Mimi mida hiyo huwa napenda kupumzisha mwili wangu. Kulala kwa furaha, kulala kwa amani. Sipendi kabisa mambo ya ajabu ajabu. Napenda kuzingatia ratiba. Nilale kwa wakati, niamke kwa wakati. Huwa napenda sana hayo mambo. Ya kulala kwa wakati na kuamka kwa wakati. Napendezwa sana na hayo mambo.

Yeo napenda kula samaki ndiyo mimi napenda kula samaki ni mpenzi mzuri sana wa samaki na hula mara kwa mara kwa mfano samaki ya ina ya sato sato sangara hao ni samaki ambao wanatoka ziwa Victoria lakini kuna jodari jodari kama samaki kuku bwanawe huyu anatoka baharini kuna changu, kuna kibua. Lakini kuna uduvi. Kuna samaki tofauti tofauti Mi nawapenda sana. Lakini kuna pia kuna papa. Papa ana chumvi nyingi sana. Kwa hata ukimpika huweki chumvi. Ni samaki mzuri sana kumla. Nafurahi kumla papa. Lakini pia kutoa hapo. Kuna samaki anatoka ziwa tanganyika anaitwa Migebuka. Napenda sana kula hawa samaki wa Migebuka. Kutoka ziwa tanganyika samaki wa maji baridi.

Je, umewahi kununua tikiti za tukio. Kwanza sio tikiti ni tiketi. Kuweka sahihi maana sisi wataalam wa hii lugha wabobezi wa kiswahili tunakwambia ni tiketi. Ndiyo, nimewahi kununua na nimenunua kwa kupitia taasisi inayotoa huduma inaitwa Nkan. Naweza kununua tiketi za kuenda kwenye tukio la mechi ya mpira. Ama tukio la mechi ya kikapu ama kwenye tukio la maswala ya kisiasa. Ama kijasiriamali. Kwa hivyo nimenunua tiketi tofauti tofauti katika matukio tofauti tofauti. Na tiketi nyingine huwa ni favor nyingi na tiketi nyingine huwa ni gharama nafuu kabisa. Kwa maana hiyo kweli nimenunua tiketi mimi mara nyingi tu. Ndiyo.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Hekima ni nyingi kwa mfano wa asie sikia la mkuu uvunjika guu. Ni bora kumsikiliza mtu mzima kwa sababu yeye ana uzoefu amekutangulia na pengine amesha pitia. Wanasema kitanda ulicho lalia we mimi ndipo, kitanda ulicho amkia mimi ndio, kitanda ulicho amkia we ndicho ulicho lalia. Kwa maana hio anakuwa amekutangulia yuko mbele yako katika mambo yote kwahiyo ni vyema ukakaa, ukatega sikio, ukawa unasikiliza wakubwa zako kwa maana hawa ndiyo watu wanaokupa mwanga. Wana kuelekeza wewe unakoelekea uko kesho itakuwaje. Kwa maana hiyo ni vyema sana kusikiliza wakubwa wako. Kama msemo kiswahili usema vyo asiesikia la mkuu huvu njikaguu.

Juisi gani ya matunda unayoipenda? Mimi hata sifichi. Mimi bwana napenda sana juisi ya ukwaju. Unauchemsha ukwaju, unauchuja, unauweka kwenye friji, unakuwa wabaridi sana. Hapo huniambi kitu kwenye hilo swala. Napenda sana juisi ya ukwaju.

Jukumu gani unalopenda za idikazini? Jukumu mimina lipenda za idikazini ni utendaji wa majukumu yangu ya kila siku. Kwa sababu sina jukumu moja ni na majukumu mengi. Lakini majukumu hayo ni kufanya uchunguzi na udadisi. Ilikuweza kugeuza mawazo ya wafanya biashara. Kupeleka katika mfumo wakilektroniki kwa maleo na sanifu mifumo.